Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota hasa wakati wa usiku tulivu ambapo anga iko wazi na kimia kuangalia nyota hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakari kuhusu ukubwa na ulimwengu na nafasi ya binadamu ndani yake Wakati mwingine, napenda kukaa nje usiku nikiangalia mwanga wa nyota na mwezi. Huku nikifikiria maisha na malengo yangu ya badaye. Pia napenda kujifunza majina ya nyota na makunti yake. Kwa sababu hunisaidia kuelewa zaidi sayansi ya anga. Kwa ujumla kuangalia nyota ni shughuli inayoniweka karibu na asili na hunipa amani ya moyo.

Mazingira ya kazi yanakuwa mzuri pale ambapo kuna mawasiliano ya wazi na ya heshima kati ya wafanyi kazi na viongozi ni muhimu kila mtu ajisikie kuthaminiwa kusikilizwa na kupewa nafasi kutoa mawazo yake bila hofu Pia ushirikiano mzuri ndani ya timu husaidia sana Kwa sababu watu wanaposaidiana kazi inakuwa nyepesi na yenye matokeo bora vile vile mazingira ya kazi inakuwa bora zaidi pale unapokuwa na usawa kati ya kazi na maisha binafsi.

Mandhari zuri zaidi niliyowai kuona, ni ile ya asili iliyojaa utulivu na uzuri wa kipekee nakumbuka nilipata fursa ya kuona machweo ya jua karibu na bahari ambapo anga lilijaa rangi za machungwa waridi na zambarao zikichanganyika taratibu na mwanga wa jua lilipokuwa linazama.